Mafunzo nimepata bora zaidi kwa kazini ni kufanya kazi kwa upamoja upendo uaminifu na pia zaidi kuweza kuzungumza na watu kukaa na watu na pia masomo tu ya kimaisha.

Ni kitu bora kukaa chini kuona nyota na mambo kama haya kwa kuwa inaonyesha mambo mema na Pia Ni bora kwa macho inapendeza na pia kwa usiku inaletamuangaza nikitu bora. Kwangu naweze sema napenda kuangalia nyota ingawaje sija soma zaidi kuhusu nyota eeh.

Ushauri bora ningependa kupea mtu mwingine naweza sema kwamba, mtu ajipende, ajiheshimu na pia kwa maisha pia azingatie vitu ambavyo vinamfurahisha na azingatie furaha kuliko wasiwasi za vitu mingi.

Ni kitu bora zaidi kwa kuwa kama unapiga kura ukiwa mwananchi inaonyesha kuwa wewe ni mtu mwaminifu na unashughulikia nchi yako kwa kuwa pia uongozi bora una anza na wewe na ikiwa uongozi ni mbaya pia ni kwa uomuzi wako kutopiga kura au kupigia mtu mbaya kura. Kwaiyo naweza sema kupigakura nikifu bora.

Kwa sasa hivi niezasema sina ndege yoyote ninafuga ingawaje ningependa zaidi kufuga kuku kwa ubora wake na manufaa ya kichakula. Na pia ni kitu bora pia kuwa nazo kukwazi na kufanya akili na changa muka na pia unajua kuna vitu unafona shukulikia kwa munu ningipenda sana ingawaji sinah.